Ninapo shugulikia udhaifu wangu kazini huanza kwa kujidhamini kwa uaminifu ili kutambua maneno ya nayohitaji kuboreshwa. Huomba mrejesho kutoka kwa mawenzangu na wasimamizi ili kupata mtazamo tofauti. Kisha hujiwekea malengo madogo ya kuboresha na kutofauti mafunzo au rahisi mali husika. Pia hutumia naza za kupanga kazi kama ratiba na orodha za majukumu ili kuthibiti muda na kuepuka makosa. Zaidi ya hayo huomba msaada pale inapohitajika badala ya kujificha kwa kufanya mazoezi mara kwa mara na kujifunza kutokana na makosa. Huwezi kubadilisha udhaifu kwa urahisi kwa fursa ya ukuwaji wa maendeleo ya kita alumu.

Wakati wa mapumziko kazini, napenda kupumzisha akili na mwili ili nirudi kazini nikiwa na nguvu. Maranyingi huchukua muda mfupi kutembea kunywa maji au chai na kula vitafunwa vyepesi. Pia hutumia mda huo kuzungumza na wenzangu ili kujenga mahusiano mazuri kazini. Wakati mwingine husoma makala, fupi au kusikiliza mziki wa utulivu ili kupunguza msongo wa mawazo. Hii hunisaidia kubaki makini kwenye motisha na kuongeza ufanisi wangu ninapo rudi kuendelea na majukumi yangu.

Ninaweza kuzungumza kuhusu siasa kwa mtazamo wa kielimu na wa taarifa, kama vile kuelezea mifumo ya kisiasa, historia au sera kwa njia ya upande wowote. Hata hivyo, sipendi kuchochia migogoro au kupendelea upande fulani. Lengo langu ni kusaidia watu kuelewa masuala ya kisiasa na uzazi uwazi kuheshimiana na kwa taarifa sahili ili waweze kufanya maamuzi yao wenyewe kwa kihekima.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati, huwa naanza kwa kupanga majukumu yangu kulingana na vipaumbele. Kutumia ratiba na orotha ya kazi, ili kufuatilia maendeleo na kuepuka, kusahau majukumu muhimu. Pia hugawanya kazi kubwa, huu kuchukua hatua ndogo ndogo zinazoweza kuthibitiwa kirahisi. Huepuka usumbufu kwa kuweka muda maalum wa kufanya kazi bila kukatizwa. Zaidi ya hayo hujiekea muda kwa akiba kwa dharura zisizo tarajiwa. Kwa kufanya kazi kwa nidhamu.Umakini na mawasiliano mazuri na timu.Huweza kukamilisha majukumu kwa wakati na kwa ubora mzuri.

Kwa kawaida huoga maramoja kwa siku, hasa asubuhi ili nijisikie safi na mwenye nguvu kuanza siku. Hata hivyo, ikiwa nimefanya kazi nzito, mazoea au nimekua kwenye mazingara ya ye nyejoto au vumi, ninaweza kuoga marambili kwa siku. Lengo langu ni kudumisha usafi wa mwili na kujisikia vizuri bila kupitiliza. Kwa sababu kuoga kupita kiasi, kunaweza kuathiri ngozi.

Kila siku hutumia programu katha za simu kulingana na mahitaji, programu ninazo tumia zaidi ni Whatsappu kwa mawasiliano, Google Chrome kwa kutafuta tarifa mtandaoni, YouTube kwa kujifunza na burudani, na Google Calendar au note kwa kupanga majukumu na ratiba. Pia hutumia email ya njimail kwa maswa mawasiliano ya kikazi. Programu hizi hunisaidia kubaki nikiwa nimepangwa vizuri, kupata tarifa kwa haraka na kuwasiliana kwa ufanisi na watu wengi.

Kwa kawaida hukaa hadi karibu sa tano au sa sita usiku kisha hulala ili nipate usingizi wakutosha. Hata hivyo siku ambayo nina kazi nyingi au mambo muhimu ya kukamilisha naweza kukaa hadi kuchelewa kidogo najaribu kudumisha ratiba ya kulala ilio na mpangilio mzuri kwa sababu usingizi wakutosha hunisaidia kua na nguvu umakini na ufanisi zaidi siku inayofwata.

Uzoefu wa kazi, ulionifundisha zaidi ni kufanya kazi kwenye mradi, wa timu, uliokuwa na muda mfupi wa kukamilika, ulinihimiza kupanga muda vizuri, kuwasiliana na kwa uazi na kushikilia na watu wenye mitazamo tofauti. Piali nilijifunza umuhimu wa kuwajibika, kukubali makosa na kutafuta suluhisho haraka badala ya kulaumiana. Uzoefu huo ulinijenga kuwa na uvumilivu, kujiamini na uwezo bora wa kutatua changamoto kazini. Jambo ambalo limeendelea kunisaidia katika majukumu mengine ya kikazi.

Kwa kawaida siendi hospitali mara nyingi kwa mwaka, mara nyingi huenda mara moja au mbili kwa uchunguzi wa kawaida au kama kuna tatizo ndogo la kiafya. Ikiwa nipo mzima na sina dalili zozote na jaribu kudumisha afya kwa kula vizuri, kufanya mazoezi na kupumzika vya kutosha. Hata hivyo, ikiwa kuna dharura au dalili zisizo za kawaida, ni muhimu kuenda hospitali mapema ili kupata ushauri na matibabu sahihi.

Ningependa kupata mafunzo ya uongozi au usimamizi wamda kwa sababu hunisaidia kufanya maamuzi bora na kuongeza ufanisi kazini. Pia ningependa mafunzo ya teknolojia na matumizi ya zana zaki kidigitali ili niweze kufanya kazi kwa haraka na kwa usahihi zaidi. Mafunzo ya mawasiliano na huduma kwa wateja pia ni muhimu kwa kuwa huongeza uhusiano mzuri kazini na kuboresha utendaji watimu kwa ujumla na pendelea mafunzo ya nayo changia ukuwaji wa kitaalamu na maendeleo ya kibinafsi.

Mara nyingi, hutumia programu zinazo saidia mawasiliano kupanga kazi na kupata taarifa kwa mfano. WhatsApp kwa mawasiliano ya haraka na wenzangu. Gmail kwa barua pepe za kikazi na tarifa rasmi. Google Calendar kupata ratiba ya kukumbuka mikutano au kazi muhimu. Google Chrome kutafuta tarifa mtandaoni na utafiti. YouTube kujifunza na kuburudisha kwa mda mfupi. Programu hizi hufanya kazi zangu kuwa raisi na kwa sababu hunisaidia kudumisha mpangilio kushirikiana na wengine na kupata tarifa kwa haraka.

Ili kuongeza uzalishaji wangu kazini, kwanza mimi hupanga kazi zangu kwa vipaumbele ili kuzingatia majukumu muhimu kwanza. Huweka malengo madogo na yenye vipimo vya muda ili kufuatilia maendeleo. Pia huondoa vikwazo na visumbufu kama simu ya mitandao ya kijamii wakati wa kazi muhimu. Kutumia zana za kupanga kazi na ratiba pia husaidia kudhibiti muda. Zaidi ya hayo, hujipumzisha kidogo mara kwa mara ili akili ibaki makini na isiyochoka kujifunza mbinu mpya na kushirikiana na wenzangu pia huongeza ubunifu na ufanisi. Kwa mchanganyiko huu, ninaboresha uzalishaji bila kupoteza ubora.

Kumbukumbu nzuri nilionayo kutoka utotoni ni ile ya kucheza na wenzangu shambani wakati wa likizo za shule. Tulicheka tuliendesha baiskeli na kuvua samaki pamoja. Huku tukijifunza kushirikiana na kusaidiana. Kila siku ilikuwa na mshangao mdogo kama kuota maua mapya au kuona wanyama pori. Kumbukumbu hiyo inafanya nijisikie furaha na huru kila ninapoikumbuka na pia ilinifundisha thamani ya urafiki, mshikamano wa familia na kudhamini mazingara. Ni kumbukumbu ambayo bado uniwazia tabasamu kila wakati na kuniacha nikiwa na hisia nzuri za utoto.

Kuhusu tazmini za kazi najihisi kwama ni fursa nzuri ya kujua nguvu ya maeneo ya nayo hitaji kuboreshwa. Kutafsiri maoni kwa uzazi bila kuhisi kibinafsi sana na kuyaona kama mwongozo wa kujifunza na kukuza ufanisi. Pia kusaidia kupanga malengo ya kujiboresha na kuthibitisha kwa mba jishitahada zangu zinadhaminiwa. Wakati mwngine inaweza kuwa changamoto hasa pale maoni yanayo pokuwa makali lakini na jitahidi kuyatumia na kujia chanya ili kuboresha utendaji wangu kazini kwa kifupi na jiona dhama. Tathmini ni zana. Ya ukuwaji zaidi kuliko hukumu ya kudumu.

Ndiyo napenda kucheza na watoto. Inanipa furahaa unahisi huru na ni njia nzuri ya kuungana nao kihisia. Napenda michezo ya pamoja kama kukimbia kuigiza hadidhi au michezo ya kujenga inayo wahimiza kutumia ubunifu wao. Pia ni fursa ya kuwa fundisha maadili kama kushirikiana subira na kueshimiana kwanjia ya mchezo. Kucheza nao kuna nifanya nijisikia kuwa na nguvu na kushiriki katika furaha yao. Na mara nyingi kuna nilatia kumbukumu nzuri ambazo wendelea kuniacha nikiwa na tabasamu.

Ninapo jenga mahusiano na wafanyikazi wengine huanza kwa kuwasiliana kwa uwazi na kwa heshima. Kuhakikisha kila mtu anaelewa mawazo na matarajio yangu. Pia kutumia muda kusikiliza kwa makini ili kuelewa hisia wana mawazo na changamoto zao. Kuhusika katika miradi ya pamoja na kushirikiano pia huimarisha uhusiano wa kikazi Zaidi ya hayo kujaribu kusharekea mafanikio madogo na kutoa pongezi pale inapofaa jambo linalojenga mazingira chanya kazini Kwa kufanya hivi uaminifu heshima mshikamano vinazidi kuimarika na kufanya kazi kwa pamoja iwe rahisi na yenye tija.

Somo nililopenda shuleni zaidi ni sayansi, nilivutiwa sana na jinsi inavyo fundisha kuelewa ulimwengu, unaotuzunguka, kuhusiana na maumbile, kemia na fizikia, nilifurahia kufanya majaribio ya darasa kwani yali niwezesha kuona natharia, zikitengenezwa kwa vitendo, Pia sayansi ilinifundisha ufahamu wa mantiki uchunguzi na kutatua matatizo Jambo linino saidia si shuleni bali pia katika maisha ya kila siku Kila somo liliniletea mshangao na hamu ya kujua zaidi na mara nyingi nili hamasika kushiriki kujimijadala ya kuuliza maswari zaidi ya liyo nifundi.

Wakati wamsongo wakazi, kwanza hujaribu kubaki mtulivu na kupanga hatua kwa hatua badala ya kushugulika na kila kitu kwa gafla huangalia vipa umbele kugawa kazi kubwa. Kuwa sehemu ndogo na kueka ratiba ya wazi Pia, hujipumzisha kidogo kwa kufanya mazoezi na kupumua kutembea. Kupumua kutembea kidogo au kunywa chai au maji ili akili ibaki safi. Kuzungumza na wenzangu au mshauri pia usaidia kupunguza mawazo, mzigo ya mawazo. Kwa kufanya hivi, msongo unapungua na ninaweza kuendelea na kazi kwa umakini, nidhamu na ufanisi.

Napenda mambo mengi, kuhusu shirika langu. Hasa mazingira ya kazi, yenye ushirikiano na heshima. Ninathamini pia msaada kutoka kwa viongozi na wafanya kazi wenzangu, ambao hunisaidia kukua kitaalamu. Shirika langu linanipa fursa ya kujifunza na kuboresha ujuzi, jambo linalonifanya nijisikie kuthaminiwa. Pia napenda uwazi katika mawasiliano na malengo ya pamoja, na kwa sababu unifanya, nijue mchango wangu unamaana. Kwa ujumla napenda shirika langu kwa sababu, linahamasisha, ubunifu, uajibikaji na kufanya kazi kwa bidii, ili kufikia mafanikio ya pamoja.

Kinywaji cha baridi ninacho penda zaidi ni juisi ya machungwa na penda kwa sababu inaladha tamu yenye uchachu kidogo na inaniipa nguvu. Pia ina vitamini C nyingi ambayo usaidia kuimarisha kinga ya mwili. Wakati wajoto juisi ya machungwa baridi unifanya na jisikia nikiwa mwenye nguvu na mwenye kuburudika zaidi.

Napenda kushirehekea mwaka mpya kwa njia ya kupumzika na kuungana na familia na marafiki. Maranyingi tunakula pamoja kushirikiana hadithi za mwaka uliopita na kupanga malengo mapia. Pia napenda kufanya shuguli ndogo za burudani. Kama kutazama moto wa moto au kurusha mishale ya taa ambayo ni fireworks. Ili kuashiria kuanza mpya. Kwa upande wangu ni wakati wakutathamini na mafanikio na changamoto na kujiandaa kisaikolojia na kimawazo kwa mwaka unaokuja. Kusharehekea kwa njia hii kunanifanya najisikie furaha kushukuru na motisha mpya.

Ndio, napiga kura pale ninapokuwa na sifa za kisheria na nafsi ya kufanya hivyo. Napiga kura kwa kuzingatia taarifa sahihi, na kufanya uamuzi wa busara. Nikiangalia sera, viongozi na athari kwa jamii. Kwa mimi, kupiga kura ni juhudi ya kidemokrasia na njia kushikiriana na kikamilifu katika maamuzi yanayohusu maisha ya kila siku maendeleo ya taifa. Napenda pia kuelewa misingi na siasa kabla ya kupiga kura. Ili chaguo langu liwe la busara na lenye maana.

Rangi ninayo pendezwa zaidi ni blue. Ninapenda kwa sababu inanipa hisia ya utulivu, amani na mwanga wa mawazo. Pia inanikumbusha anga safi ya bahari, jambo linalo nifanya najisikia huru na mwenye mtazamo chanya. Blue huleta hisia nzuri na mara nyingi hunifanya najihisi makini na mtulivu. Jambo muhimu katika kazi ya maisha ya kila siku.

Napendelea zaidi chakula kisicho mafuta au chenye mafuta kidogo. Hii ni kwa sababu kusaidia kudumisha afya, kuzuia uzito kupita kiasi na kupima nguvu bila kusababisha uchovu au matatizo ya kiafya. Hata hivyo, mara nyingine hupendelea vyakula venye mafuta kidogo viinavyo tokana na mafuta mazuri kama mafuta ya mzeituni au karanga. Kwani pia hutoa latha nzuri na virutubisho muhimu kwa ujumla najaribu kula chakula chenye usawa, kati ya latha na afya.

Ndio, napenda kukimbia kwa sababu ni mazoezi rahisi lakini yenye faida kubwa kwa afya. Kukimbia hunisaidia kuimarisha moyo, kuongeza nguvu za mwili na kupunguza msongo wa mawazo. Pia hunipea muda wa kutofakari na kufikiria mazingara. Hasa nikikimbia nje asubuhi au jioni. Baada ya kukimbia najisikia mwenye nguvu, mwenye furaha na nikiwa na akili iliyowazi zaidi.

Tukio muhimu katika maisha yangu ni kumaliza masomo na kuanza kazi yangu ya kwanza. Tukio hilo lilinifundisha, uwajibikaji, kujitegemea na dhamani ya kufanya kazi kwa bidii. Pia ilinisaidia kukubaliana na changamoto mpya, kujifunza kutoka kwa makosa na kukuza kujiamini. Kuanza hapo, nilianza kuona maisha ya kwa mtazamo mpana zaidi na kueka malengo ya muda mrefu. Tukio hilo ilikuwa hatua kubwa ya mabadiliko kwani niliweka msingi wa maendeleo yangu ya kibinafsi na ya kitaalamu.

Ndiyo napenda kuvaa kofia mara kwa mara. Kofia hunisaidia kujikinga na jua kali au baridi na pia kuongeza mtindo wa mavazi. Napenda hasa kuvaa kofia wakati wa matembezi au shuguli za nje kwa sababu hunifanya najisikia huru na mwenye kujiamini zaidi.

Ninapo shughulikia makosa kazini kwanza hujizuia, kushtumu wengine na kuchukua uwajibikaji wa makosa yangu. Kisha na chunguza kwa makini kilicho sababisha kosa. Nikitambua sababu ya athari zake. Baada ya hapo huunda mpango wa kurekebisha tatizo haraka iwezekanavyo ili kuzuia kuendelea kwa madhara. Pia huchukua nafasi ya kujifunza kutokana na kosa ili kuepuka kurudia makosa hayo katika siku zijazo. Wakati mwngine, huomba msaada au mrejesho kutoka kwa wenzangu au wasimamizi ili kupata suluhisho bora. Kwa njia hii, makosa hubadilishwa kuwa fursa ya ukuwaji na kuboresha utendaji kazi.

Mboga ninazo penda kula zaidi ni spinaji, brokoli na karoti. Napenda kwa sababu zina ladha nzuri na pia zina virubutisho muhimu kama vitamini, madini na nyuzi za lishe. Spinaji na brokoli hunisaidia kudumisha afya ya mwili na akili. Huku brokoli ikisaidia kuona vizuri na kudumisha ngozi nzuri. Zaidi ya hayo, mboga hizi na rahisi kuandaa kwa njia mbalimbali kama kupika, kuchemsha na kukaanga kidogo, jambo linalofanya ziwe chaguo nzuri kwa mlo wa kila siku.

Rangi ninayopenda zaidi ni buluu. Hasa vivuli vya samawati na buluu ya bahari. Ninapenda kuiona kwenye anga safi asubuhi wakati wa machweo au kwenye maeneo ya maji kama bahari aunmito. Buluu huleta hisia ya utulivu, amani na huru na mara nyingi hunifanya na nijisikie mtulivu na mwenye mtazamo chanya. Pia wakati mwingine huonekana kwenye mavazi na mapambo na kunipa hisia nzuri na motisha.

Kuna njia kadhaa zinazotumiwa kuboresha michakato ya kazi. Kupanga ya kwanza ni kupanga na kuweka viupaumbele. Huanza kwa kutambua kazi muhimu zaidi na kupanga ratiba wazi ili kila hatua ifanyike kwa mpango na hasini. Kutumia zena zakijitihaji Programu za kupanga kazi kuandika kumbukumbu na kufuatilia maendeleo husaidia kupunguza makosa na kurahisisha mchakato Kugawanya kazi kubwa kuwa hatua ndogo Hii husaidia kila hatua kukamilika kwa urahisi na kuzuia kuchelewa namba nne ni kuchumbua na kurekebisha. Kila baada ya mradi kupitia matokeo na kutambua maneno yanayoweza kuboresha. Nambari tano kushikiliana na timu. Ili kujadiliana na wenzao kuna boresha mawazo, ufanisi na ubunifu. Kwa mchanganyiko huu, michakato ya kazi hubaki rahisi na yenye matokeo bora.

Mji wangu wa kuzaliwa ni mahali pa amani na historia tajiri. Nilikuwa nikicheza kwenye mitaa yenye miti mingi na nyumba za rangi mbalimbali. Kila likizo la shule, watoto wa majirani tuli kusanyika kucheza michezo ya jadi na kama kama kukimbia na kuingiza hadithii za kale. Soko la mji lilikuwa mahali pa kipekee. Ukiwa na harufu ya chakula, cha kienyeji, matunda safi na sauti za biashara za kila siku Nilipokuwa mdogo, nilipenda kukimbia hadi mto uliokuwa karibu nikiangalia samaki na ndege. Kumbukumbu hizi, zinanieleisha hisia ya familia, urafiki na mshikamano wa jamii na bado unipa furaha kila ninapokumbuka mji wangu.

Ninaishi mahali penye utulivu na mazingira ya kupendeza, ambapo kuna mchanganyiko wa viumba vya kisasa na mita yenye miti. Eno hili linaurahisi wakufikika kwa vitu vya msingi kama shule soko na vituo vya afya, napenda hasa kuwa karibu na sehemu za kijani na maeneo ya michezo. Kwani hufanya najizikia huru na mwenye amani, wanaume na wanawake wa jamii yangu ni wakarimu na husaidiana, jambo linaloloengeza umayishikamano. Mazingira haya uniwezesha kufanya kazi kwa utulivu, kupumzika vizuri na kushiriki shuguli za kijamii bila vikuwa.

Nguvu zangu kazini ni kadhaa. Kwanza ni na nidhamu na utimilifu kufanya kazi kwa makini na kukamilisha majukumu kwa wakati. Pili ni na uwezo wa kushirikia na nawenzangu vizuri jambo lilalo nisaida timu kufanikisha malengo. Pia ni na uvumilivu na ustahimilivu wakati wa changamoto na uwezo wa kutatua matatizo kwa haraka na kwa ubunifu. Zaidi, ni namotisha na kujifunza kwa kuboresha ujuzi wangu ambayo usaidia kukabiliana na kazi mpya au changamoto zisizo tarajiwa. Nguvu hizi zote ufanya ni fanye kazi kwa ufanisi na kwa kiwango cha juu.

Kwa kawaida, huchaji kifaa changu maramoja kwa siku, maranyingi usiku baada ya matumizi ya siku nzima. Hii hunisaidia kuhakisha betri imejaa kikamilifu na kifaa kinaweza kudumu muda wote wa kazi kesho. Wakati mwingine, ikiwa nimekua nikitumia sana au kwa programu zinazochajiwa betri haraka, huweza kuhitaji chaji kidogo na zaidi katikati ya siku, lengo ni kudumisha kifaa kikiwa na nguvu na kuepuka kukosa chaji wakati wa mambo muhimu.